Unapenda kufanya nini na familia yako? Ninaweza sema, ninapenda, tunapopatana kama familia, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, tunacheka, tunakuwa na wakati mzuri kama familia. Kwa hivyo ninaweza sema, jambo ambalo napenda kufanya na familia yangu ni kupatana pahali kama labda kwa hoteli, mahali tunaweza keti, tuzungumze, tunong'onezane, mawili, matatu, ili kutoka hapo maisha iendelee vizuri ama tujue na tuweze kucatch up.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Naeza sema nyama ambayo napenda zaidi ni nyama ya ngombe. Nyama hiyo huwa tamu na ina ladha ya kuvutia na harufu ya kuvutia. Halafu pia ni rahisi kupika na ni vigumu hiyo nyama ukila ikuumize ama ikuharibikie ama ukue na madhara mabaya nayo.

Je, unatumia video kwa mawasiliano? Ha, naweza sema kuna muda ama wakati naweza tumia video kwa mawasiliano. Kuna mambo ambayo inaeleweka ama unaweza kueleza vyema unapochukua video. Na kwa hivyo kuna wakati natumia video video kwa mawasiliano na kuna wakati mwingine natumia picha ya kawaida ama sauti, naam.

Je, unapenda chakula kitamu? Naam, hakuna binadamu ambaye hapendi chakula kitamu. Kwa hivyo naam, mimi ninapenda chakula kitamu. Kilichokuwa na sukari ama ki kiwe na chumvi kumaanisha sweet ama savory. Any yoyote katia hiyo naipenda. Lakini naam, ninapenda chakula kitamu.

Je, unapenda mvua? Naam ninapenda mvua kwa sababu kunapokua na vumbi sana mvua inasaidia kupunguza vumbi, alafu pia mvua inatupa maji, pia napenda pia harufu ya mchanga wakati kunaelekea kunyesha. Kwa hivo naam mimi ninapenda mvua.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Naweza sema naam, napenda kucheza michezo kama nishawahi jaribu kucheza mchezo wa chess. Sikuelewa vizuri, lakini naweza sema sijui vizuri kucheza lakini naweza taka, natamani kujua kucheza.

Niambi kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa mguu. Mhaa Mimi si, mimi huwa sitazami mpira ya mguu. Lakini najua timu kadha, najua timu ya Manchester United, ya Manchester City, ya Arsenal, ya Liverpool. Mimi sii si sifuatili ama sitazami mpira wa miguu na.

Jee, unapenda kusoma maoni mtandao ni? Naamu, ninaweza kusoma maoni ama inavyojulika na comments katika mtandao sababu ikiwa ni kuwa uneza kuwa umetazama video na hujaelewa video hiyo zaidi Kwa hivyo kutazama ama kusoma maoni inanisaidia kuelewa video hiyo kwa ubunifu naamu.

Je, unatoa sadaka au michango? Aha, naweza sema labda mimi labda sadaka kwa kanisa na katika michango ama ya kuna wakati kanisa tunakuaga na siku ambazo zimetengwa ziwe siku ya michango na katika huo wakati mimi hujaribu ninavyoweza ili niweze kutoa sadaka ama niweze kuchangia katika michango huo.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Naweza sema la hasha, mimi hupenda kufuatilia siasa, lakini sipendi kujipata katika maeneo ama mahali ambapo watu wana zungumza siasa. Mi hupenda tu kufuatilia lakini mi sipendi kuzungumza kuhusu siasa.